Ndiyo, napenda sana kujifunza historia kwasababu historia ni daraja la kuelewa maisha ya binadamu na jamii kwa ujumla Kwa kupitia historia, mtu anajifunza kuhusu matukia ya zamani, tamaduni na uongozi wa viongozi waliopita historia pia inafundisha masomo muhimu kuhusu makosa yaliotokea, mafanikio yaliyopatikana na changamoto ambazo jamii ilikabiliana nazo.

Kipaumbele kazini kwa mwasiliano ni vitu muhimu vinavyopaswa kuzingatiwa ili kuhakikisha mwasiliano kazini ni yenye ufanisi, wazi na yenye manufa kwa wote. Kwa meneno mengine, ni mambo yanayopaswa kutiliwa mkazo ili kazi iende vizuri kupitia mwasiliano. Kwa kifupi, kipaumbele cha mwasiliano kazini ni kuhakikisha kila mtu anaelewa, anasikilizwa, na maelezo yanaotolewa kwanji ya heshima na yenye tija.

Mimi ni mtu wa kuahi nadhamini sana muda kwa sababu ninaamini muda ni rasilimali muhimu katika kazi na maisha kwa ujumla. Kuahi hunisaidia kupanga majukumu yangu vizuri, kujianda mapema na kupunguza msongo wa mawazo unasababishwa na kufanya mambo kwa haraka. Pia kuahi kazini na kwa shugulizi zote zile huonyesha nidhamu, uajibikaji na heshima kwa wengine. Inanifanya nitegemeke na kuaminika hasa katika mazingira ya kazi na masomo. Kwa sababu hiyo, hujitahidi kila mara kufika mapema au kwa wakati ili kuhakikisha shughuli zinaanza na kuendelea bila usumbufu wowote.

Ndio, napenda kununua vitu mtandaoni. Ununuzi wa mtandaoni ni rahisi na unaokoa muda kwa sababu huniruhusu kununua bidhaa nikiwa mahali popote pale bila kulazimika kuenda dukani. Pia, inanipa fursa ya kulinganisha bei na ubora wa bidhaa kutoka kwa wauzaji tofauti kabla ya kufanya uamuzi. Pia, ununuzi wa mtandaoni hutoa aina nyingi za bidhaa ambazo wakati mwingine hazipatikani kirahisi madukani. Njia hii pia, hunisaidia kuepuka msongamano wa watu na foleni ndefu. Hata hivyo, huwa makini kuhakikisha ninanunua kutoka kwa tovuti au wauzaji wanaoaminika ili kuepuka udanganyifu.

Napenda sanaa ya mziki, kwa sababu inaweza kuguza hisi zangu moja kwa moja, kuleta furaha na kunisaidia kuelewa hisi za wengine. Mziki pia unifanya niwe na utulivu na motisha. Hasa ninaposikiza wakati wa kuchakata mawazo au kupumzika. Zaidi ya hayo, mziki ni njia nzuri ya kujifunza kuhusu tamaduni na historia za jamii. Kwani nyimbo nyingi huwakilisha hadithi, mila na matukio muhimu. Kwa hivo, napenda sana hii, si kuwa burudani tu, bali pia kwa sababu ya umuhimu wake, wakielimu na kisia.

Mazingira ya kazi yanakuwa mazuri pale ambapo kuna heshima, ushirikiano na mawasiliano mazuri kati ya wafanyikazi na viongozi. Pia ni muhimu kuwa na usalama kazini, motisha na fursa za kujifunza au kujiendeleza. Hali kama hii hufanya wafanya kazi wajisikie furaha, tija na kuridhika na hivyo kuongeza ufanisi kazini.

Muda wangu wa bure huwa ninautumia kwa njia mbalimbali, zinazo nifanya nijisikie vizuri, kupumzika na kujifunza mambo mapia. Kwa mfano, kusoma au kujifunza kitu mpia, burudani na starehe, kukaa na familia au marafiki, shugli za michezo au mazoezi, kujishuglisha na sanaa pia. Kwa kifupi, natumia muda wangu wa bure kwa njia zinazo nisaidia kupumzika, kufurahia, kujifunza na kuimarisha usiano na wengine.

Ninapendelea kusoma na kuandika kwa pamoja. Kwa sababu, zote zinanisaidia akili yangu kukua na kuelewa vizuri. Kusoma, hunisaidia kupata maarifa mapya, kuelewa tamaduni, historia na matukio mbalimbali. Pia, inanifanya nione dunia kwa mtazamo mpana. Kuandika pia, hunisaidia kueleza mawazo yangu, hisia na fikra kwa uwazi. Pia ni njia nzuri ya kutafakari, kupanga mawazo na kushikisha wengine kile ninachojua au hisia nizanazozipitia. Kwa hio, napendelea kutumia kusoma ili kupata maarifa na kuandika ili kueleza na kutimiza mawazo yangu. Hii hufanya ujifunzaji wangu kuwa wa kina na wenye tija.